Chakula ambacho cha jadi mimi hupenda sana ni pilau. Kuna aina mingi lakini mimi hupenda zaidi pilau. Kuna kama ugali, kuna pilao. Mimi hupenda na hutamani sana pilau. Pilau mimi huipenda kwa sababu ina harufu nzuri sana na ina ladha ya kipekee. Pilau huwa inatengenezwa kwa mchele uliopikwa na viungo mbalimbali kama vile iliki, karafuu, mdalasini na pilipilimanga. Mara nyingi sisi hula pilau. Ama mimi unajua familia yetu yote hula pilau. Sasa mimi mara nyingi hula pilau wakati wa sherehe kubwa kama vile harusi sikukuu za familia. Pilau huwa inapendeza zaidi ikiwa pamoja na kachumbari, pembeni. Ni chakula kitamu sana kinachonifanya nijihisi nikiwa nyumbani.

Mimi binafsi napenda kusoma zaidi kuliko kuandika. Kusoma hainiruhusu kusafiri kwenye ulimwengu mwingine kusikia mawazo ya waandishi tofauti. Napenda kusoma vitabu vya hadithi na hata vitabu vya kutoa hamasa kwa sababu vina nifunza mambo mengi mapya kuhusu maisha. Kila nikisoma nahisi kama akili yangu inapanuka na napata utulivu wa moyo. Hasa nikisoma wakati wa usiku kabla ya kulala. Ni hobi yangu namba moja.

Wakati wa baridi kali, wakati wa baridikali mimi hupenda kufanya mambo kadhaa ili kupata joto. Kwanza mimi huhakikisha ni mevaa mavazi mazito kama vile sweta, koti na soksi nene. Jambo jingine ninalopenda kufanya ni kunywa vinywaji vya moto hasa chai ya maziwa yenye tangawizi au kahawa. Kwa sababu inansaidia kupata joto kwanzia ndani. Pia mimi mara nyingi hupenda kubaki ndani ya nyumba nikijifunika blanketi huku nikiangalia filamu ama kusoma kitabu. Baridi kali inanifanya nijihisi mvivu kidogo, lakini ni wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia utulivu wa nyumbani.

Ndiyo, mimi napenda sana kuangalia nyota. Hasa wakati nyakati za usiku kukiwa na utulivu. Kwangu mimi kuangalia nyota, kunanifanya nifikirie kuhusu ukubwa wa ulimuengu na uzuri wa uumbaji. Huwa napenda kuketi nje wakati wa usiku kukiwa na mawingu, ili nione mwangaza wa nyota na mwezi. Inanipa amani wa moyo unanisaidia kutafakari mambo yangu ya siku. Wakati mwingine mimi najaribu kutafuta makundi ya nyota yanayounda maumbo tofauti angani. Ni jambonla kustajaabisha sana ambalo haliitaji gharama yoyote kufurahia.

Ninapoanza mradi mpia wa kazi, hatua yangu ya kwanza huwa ni kufanya utafiti wa kutosha ili kuelewa malengo ya mradi huo. Mimi upenda kuandika mpango wa kazi kamili, unaonyesha kila hatuwa inapaswa kufuata na muda wa kuikamilisha. Pia baada ya hapo, mimi ukosanga vifaa au mahitaji yote muhimu ili nisikwame katikati ya kazi. Pia ni muhimu kwangu kuongea na wenzangu au watu wenye uzoefu ili kupata ushauri wao. Kwanza muradi kwa mpangilio mzuri kunanisaidia kupunguza makosa na kunipa motisha kufanya kazi kwa bidii mpaka nifikie rengo langu.

Mimi ushiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali ili kuleta maendeleo kwa na umoja. Kwanza, mimi upenda kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira kama vile kufagia barabara, kusafisha mitaro ili kuhakikisha eneo letu ni safi na salama. La pili, mimi uhudhuria mikutano yote ya kijiji au mtaa ili kutoa maoni yangu kuhusu changamoto za tukabili na kutafuta suluhu pamoja na majirani zangu. Pia ikiwa kuna jirani mwenye shida au anaitaji msaada, mimi huchukua hatua kumsaidia kwa hali na mali. Ninaamini kwamba jamii bora ujengwa na watu wanaojitolea kwa kushirikiana kwa upendo.

Muziki ninausikiliza mara nyingi ni Afrobit pamoja na Bongo Flavor. Mimi hupenda aina hii ya muziki kwa sababu inamahadhi ya kuvutia na mashairi yanayogusa maisha yetu kila siku. Mara nyingi mimi husikiliza nyimbo za wasanii kama Diamond Platinum za Moparneboy. Nikiwa kazini au nikiwasafarini, kwa sababu muziki zao hunipa nguvu na mchangamko. Pia, nyakati za usiku ninapenda kusikiliza muziki wa taarabu kama R&B. Ili kutuliza akili baada ya kazi nyingi. Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwani unanisaidia kueleza hisia zangu na kunipa furaha wakati wowote.

Eeh ndio nimewai kuwa na bahari mara kadhaa na kila mara mimi ustajabishwa na uzuri wake. Nakumbuka mara ya kwanza nilienda kule Mombasa na kuona jinsi maji yalivyo mengi na rangi yake ya blue ilinipendeza. Mimi napenda kusikiliza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo mwanana wa bahari ikinipiga usoni mwangu. Kutembea kwenye mchanga mweupe nyakati za jioni ni jambo linalonipa amani sana. Bahari ni sehemu nzuri ya kupumzika na kusahau changamoto za kila siku.

Mtu alinifunza jambo la muhimu sana maishani mwangu ni mama yangu. Alinifundisha dhamana ya subira na kufanya kazi kwa bidii. Mama yangu nakumbuka kila mara aliniambia kuwa hakuna mafanikio yanayokuja bila jitihada na kwamba ni lazima niwe na nidhamu katika jambo ninalofanya. Mafunzo yake mama yamenisaidia sana kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha bila kukata tamaa. Hadi leo mimi hufuata ushauri wake kwa sababu unanipa mwongozo mzuri na wa kufanya kuwa mtu bora katika jamii na kujiendeleza kimaisha.

Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali ni chakula kinacho nipa nguvu nyingi ya kufanya kazi siku nzima au inashibisha kwa muda mrefu. Napenda sana kula ugali ukiwa wa moto pamoja na mboga za majani kama sukumawiki au nyama choma. Pia ugali unakwenda vizuri sana na samaki au maharagwe. Kwangu mimi hakuna mlo kamili bila ugali. Ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu hapa nyumbani.

Kwa kweli itakuwa vigumu sana kwangu kuishi siku nzima bila teknolojia. Leo hii teknolojia ni sehemu kubwa ya maisha, ya maisha yangu kuanzia kazini, masomoni na hata maasiliano na familia yangu. Bila simu au mtandao, nisingeweza kujua kinachoendelea duniani au kutekeleza majukumu yangu ya kila siku. Pia teknolojia inansaidia kupanga ratiba zangu na hata kufanya miama ya kifedha, miamala ya kifedha. Ingawa kupumzika ni kuzuri kutokua na teknolojia kwa saa ishirini na nne kitaniletea changamoto nyingi za kimaisha na kikazi.

Mimi hutumia kompyuta yangu kwa mambo mengi tofauti, lakini zaidi naitumia kwa ajili ya kazi. Kila siku, mimi hutumia kompyuta kutafuta taarifa mpya kwenye mtandao, kuandika ripoti, na kuwasiliana na wenzangu. Na pia kompyuta ni kifaa muhimu kwangu kwa ajili ya burudani. Baada ya kazi mi hupenda kuitumia kuangalia filamu. Kusikiliza muziki au hata kujifunza ujuzi mpya kupitia video za mafunzo bila kompyuta ingekuwa vigumu sana kwangu kukamilisha majukumu yangu ya kila siku kwa haraka na ufanisi. Ni kifaa mbacho kime badilisha kabisa jinsi navyofanya kazi na kujifunza.

Mimi napenda sana sanaa ya uchoraji na picha. Ninavutio na sana na jinsi msani anavyoweza kutumia rangi na brushi kuelezea hisia au ujumbe fulani bila kutumia maneno. Kila ni kiona picha nzuri ya mandhari ya asili au ya watu, mimi uhisi utulivu na pia kutafakari maana iliyejificha nyuma ya mchoro huo. Pia mimi ni shabiki sana utamaduni wa ofundi kama vile vinyango na ufinyanzi. Kwa sababu vinanyonyesha kwa utamaduni wetu wa ki Afrika kwa njia kipeke. Ninaamini sanaa ni lugha ya ulimwengu inaweza kuunganisha watu utamaduni tafutikita ubani ubunifu.

Mimi napenda sana wanyama, lakini zaidi navutiwa na mbwa pamoja na simba. Napenda mbwa kwa sababu ni wanyama waaminifu sana na marafiki wazuri wa binadamu. Hawa ulinda nyumba na kutoa kampani mzuri. Upande wa wanyama wa mwituni, mimi humuhusudu simba kwa humuhusudu simba kwa sababu ya nguvu zake na jinsi anavyoitwa mfalme wa mwituni. Kila nikitembelea mbuga za wanyama, mimi hufurai sana kuwaona wanyama hawa wakiishi katika mazingira yao asili. Ninaamini kua ni jukumu letu sote kuwatunza wanyama na kuhifadhi mazingira yao ili wasi wasitoweke kwa sababu ninawaelewa na wanaleta usawa katika ulimwengu wetu.

Uzoefu wa kazi uliyonifundisha zaidi wakati nilipofanya kazi katika huduma ya wateja. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuwa na subira na jinsi ya kuwasiliana watu wa tabia mbalimbali kwa heshima. Nilijifunza kuwa kuskiliza kwa makini ni hatua ya kwanza ya kutatua tatizo lolote. Pia uzoefu huo ulifunza jinsi ya kufanya kazi kwa haraka chini ya shinikizo bila kupoteza ubora wa huduma. Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maisha yangu na sasa naweza kushirikiana watu wa kutatua mgogoro kwa busara uzoefu ulinijenga kiakili na kitaaluma.

Ndio, mimi napenda sana hesabu kwa sababu ni somo linalochochea akili kufikiri kwa maantiki. Ninachokipenda zaidi kuhusu hesabu ni kwamba kila tatizo lina suluhisho la uhakika ukitumia formula sahihi. Tangu nikiwa shuleni, nilikuwa na furahia kutafuta milinganyo na kutafuta majibu ya mafumbo ya namba. Hesabu ni muhimu sana katika maisha yetu kwa kila siku. Kwanzia kupiga hesabu ya fedha hadi kupanga mipango ya biashara. Kwangu mimi hesabu ni kama mchezo wa akili unaofurahisha.

Katika maisha yangu ya kazi mafanikio makubwa niliyapata ni uwezo wa kukamilisha miradi migumu ndani ya muda uliopangwa nakumbuka kuna wakati niliteuliwa kiongozi timu ndogo na tuliweza kuongeza ufanisi wa kazi kwa asilimia ishirini na kubadilisha jinsi tulivyo kuwa tunapiga ratiba zetu. Pia nimefanikiwa kujenga mausiano mazuri na wateja pamoja na wafanyikazi wenzangu na jambo ambalo limenifanya niaminiwe zaidi na kupewa majukumu makubwa. Kwangu mimi mafanikio sio tu ya kupata mshahara bali ni kuona kazi yangu inaleta matokeo chanya na mimi mwenyewe ni kikuwa kitaaluma kila siku.

Katika kazi yangu, kuna study kadhaa ambazo ni muhimu sana ili kufanikiwa. Kwanza kabisa ni study ya mawasiliano. Nilazma niweze kueleza maelezoangu vizuri kwa wenzangu na kusikiliza maoni yao ili kupata kazi iendelee vizuri. Pia study za kutatua matatizo ni muhimu sana kwa sababu kila siku kuna changamoto mpya zinazoitaji ufumbuzi wa haraka na wa kibinifu. Pia usimamizi wa muda ni study ambao siwezi kukosa kwani ili inaniwezesha kukamilisha majukumu yangu yote. Ndani ya muda uliopangwa mwisho kuwa na uwezo wa kufanya kazi. Katika timu kuna saidia kuleta matokeo bora zaidi kuliko kufanya kazi peke yangu Study hizi zote kwa pamoja ndizo zinazofanya kazi yangu iwe ya ufanisi.